Dio, napenda chakula kitamu. Chakula kizuri hunifanya nijiskie mwenye furaha na kuridhika. Napenda kujaribu vyakula mbalimbali hasaa vilivyopikwa vizuri na vienye ladha nzuri. Chakula kitamu pia huleta watu pamoja na kufanya wakati wakula uwe wa kufurahisha.

Napenda sana upepo wa kawaida kuliko AC. Upepo hunifanya nijiskie huru na mwenye utulivu zaidi. Na pia hunipa hewa safi. AC ni nzuri wakati wa joto kali kama usiku. Lakini mara nyingi hunifanya nihisi baridi sana. Ndio maana napendelea upepo wa asili.

Naweza lea nywele zangu maramoja hau mbili kwa wiki. Hii unisaidia kuzifanya ziwe na afya, laini na zisikauke. Pia, kuchagua bidhaa zinazofaa aina ya nywele zangu ili kuzitunza vizuri na kudumisha muonekano vizuri.